Kila jioni kabla ya kulala, nina ratiba ndogo ninayo jaribu kuifuata kwa sababu inasaidia kutuliza mwili na akili baada ya shughuli na siku nzima. Mara nyingi huanza kwa kupunguza mwanga na kelele ndani ya nyumba. Huwa nazima au napunguza sauti ya televisheni na kuweka simu pembeni ili nisichanganyikiwe na ujumbe au taarifa zisizo za lazima. Hatua hii hunisaidia kuanza kujiandaa kisaikolojia kwa usingizi. Kwani akili inapopata utulivu, mwili pia huanza kulegea taratibu. Baada ya hapo, hupenda kufanya shughuli ndogondogo za kujitunza. Wakati mwingine ni kuoga maji ya vugu vugu, ambayo hunisaidia kuondoa uchovu na mvutano ulio kusanyika mwilini siku nzima. Maji hunipa hisia ya upya na kunifanya nihisi nipo tayari kufunga siku. Nikiwa bado na muda, huvaa nguo za kulala, zilizo huru na zenye kunipa faraja. Jambo linaloonekana ndogo lakini lina mchango mkubwa katika kunifanya nijisikie vizuri kabla ya kulala. Kisha, hutenga dakika chache kutafakari siku yangu. Kujiuliza ni mambo. Kujiuliza ni mambo gani yalikwenda vizuri. Ni changamoto zipi nilikumbana nazo. Si kwa lengo la kujilaumu, bali kujifunza na kuachilia mawazo mazito. Wakati mwingine huandika mawazo haya kwenye daftari, hasa kama kuna jambo linalonisumbua akilini. Kuyaandika hunisaidia kuyaondoa kichwani na kuyaacha kwenye karatasi. Hivyo hunipa nafasi ya kupumzika bila msongamano wa mawazo. Pia hupenda kusoma kitu chepesi kabla ya kulala. Inaweza kuwa kitabu cha hadithi, makala fupi au hata nukuu zinazotia moyo. Kusoma hunisaidia kuhamisha umakini wangu kutoka kwenye mawazo ya kazi au majukumu ya kesho na kuelekeza kwenye kitu kinachonituliza. Naepuka kusoma habari nzito au zinazoweza kunitia wasiwasi kwa sababu lengo langu ni kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Ndio, napenda chakula cha haraka, lakini kwa kiwango na kwa nyakati mahalum. Kwangu, chakula cha haraka kina mvuto wake, hasa kutokana na urahisi wake na ladha inayoridhisha. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, mara nyingine huwa sina nguvu wala muda wa kuandika na kuandaa chakula kizito nyumbani. Hivyo, chakula cha haraka huwa suluhisho la haraka na linalo okoa muda. Nirahisi kuingia kwenye mukahawa, mdogo, au kuagiza na ndani ya dakika chache tayari unachakula mezani. Kinacho nifa kinachonifanya nikipende ni haina na chaguo nyingi zinazopatikana. Unaweza kupata chipsi, kuku wa kukaanga, pizza, au hata burger, kulingana kile unachohisi siku hiyo. Ladha zake mara nyingi huwa zimeandaliwa kwa njia inayovutia sana hasa kwa wakati kwa watu wanaopenda vyakula vyenye chumvi au viungo. Kati mwingine, chakula cha haraka unikumbusha nyakati za furaha kama kukutana na marafiki au kusherehekea jambo fulani bila mipango mingi. Hata hivyo, si kila siku napendelea kula chakula cha haraka. Nafahamu pia athari zake kiafya endapo kitatumiwa kupita kiasi. Mara nyingi huwa na mafuta mengi, chumvi au sukari, ambavyo vinaweza kuathiri afya ya mwili kwa muda mrefu. Kwa sababu hiyo, hujitahidi kukitazama kama chakula cha kujipa zawadi, mara moja moja, si kama sehemu ya mulo wa kila siku. Ninapokila ujaribu kuzingatia kiasi na wakati. Kuna nyakati ambapo chakula cha haraka huonekana kufaa zaidi kwa mfano ukiwa safarini kama umechelewa au unapokuwa na ratiba ilizojaa. Katika hali kama hizi, kinasaidia kuondoa njaa haraka na kukuezesha kuendelea na shugli zako. Pia kuna sehemu ambazo sasa zinatoa chaguo bora kidogo. Kama vyakula vilivyopikwa kwa mafuta kidogo, ka vyienye mboga zaidi. Jambo linalofanya chakula cha haraka kianze kubadilika taratibu. Kwa ujumla, mtazamo wangu kuhusu chakula cha haraka ni wa wastan. Nina kifurahia kwa ladha na uraisi wake, lakini pia ninajua umuhimu wa kula vyakula vya nyumbani vyenye lishe bora. Kwa kufanya hivyo, naweza kufurahia chakula cha haraka bila kujisikia hatia. Huku nikiendelea kujali afya yangu na ustawi wa mwili kwa muda mrefu.

Ninapenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu, hasa mazingira yake na hali ya kuishi kwa ujumla. Kwanza kabisa, ninapenda uturivu uliopo, ingawa kuna shida, kuna shugli za kila siku kama magari kupita na watu kuenda kazini au shuleni. Wadu mtaa wangu na hali ya amani inayokufanya ujisikie nyumbani. Asubuhi kunapokua na mwanga wa jua na sauti za ndege, kunanipa mwanzo mzuri wa siku na kunifanya nijisikie nimechajiwa nguvu. Jambo lingine naolipenda ni watu wanaoishi hapa. Majirani wengi ni wakarimu na wana mazoea ya kusalimiana kila wanapokutana. Hali hii ujenga isia ya umoja na usalama kwa sababu unajua kuwa hauishi pekee yako bali ni sehemu ya jamii. Wakati mwingine majirani hukutana kwa mazungumzo mafupi jioni au kusaidiana katika mambo madogo madogo. Jambo linaloimarisha mahusiano na kufanya mtaa uwe na roho ya kijamii. Pia napenda urahisi wa kupata uduma muhimu karibu. Kuna maduka madogo ya vyakula, duka la dawa na hasa ata sehemu za kununuwa mboga mbichi kwa bei nafuu. Hii niraisishia maisha kwa sababu siitaji kusafiri mbali ili kupata maitaji ya kila siku. Wakati mwingine, matembezi mafupi tu yanatosha kunifanya nipate kila kitu ninachoitaji. Na hilo unipa muda zaidi wa kupumzika au kufanya shuguri nyingine. Usafi na mpangilio wa mtaa pia ni kitu kinachonifurahisha. Ingawa si kila sehemu ni kamilifu kuna juhudi za pamoja kuhakikisha mazingira yanabaki safi. Wakati wengi utunza maeneo yao na kushiriki katika usafi wa jumla inapohitajika. Hali hii unifanya nijisikie fahari kuishi hapa na kunipa motisha ya kuendelea, kuchangia katika kulinda mazingira yanayo nizunguka.

Mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya ratiba yangu kwa sababu yanisaidia kudumisha afya ya mwili na utulivu wa akili. Kwa kawaida, napendelea kuchanganya aina tofauti za mazoezi ili mwili usizoee mazoea yale yale kila wakati. Kwa siku ninachagua kukimbia, siku nyingine huenda gym na wakati mwingine hujihusisha na mchezo kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu, kulingana na muda na hali ya hiyo siku. Kukimbia, hunivutia kwa sababu ni rahisi na huitaji vifaa vingi. Mara nyingi, hukimbia nje subuhi mapema wakati hewa bado ni safi na baridi kidogo hii hunipa nafasi ya kufurahia mazingira na kuanza siku nikiwa na nguvu Gym, kwa upande mwingine, hunisaidia kujenga nguvu na zamisuri na kuboresha umbo la mwili. Napokuwa Gym, hujikita katika mazoezi ya kuinua uzito pamoja na mazoezi ya kunyoosha mwili ili kuzuia majeraha. Kwa ujumla, kujitahidi kufanya mazoezi katika mara nne hadi tano kwa wiki. Sia lazima kila siku, lakini kuhakikisha kuna udhibiti katika ratiba yangu. Wakati na shughuli nyingi, hata mazoezi mafupi ya dakika thelathini hunitosha. Ilimradi nimeusogeza mwili. Kuhusu muda, mara nyingi napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu siku nzima. Ingawa wakati mwingine hufanya jioni endapo ratiba ya siku ya asubuhi itakuwa imebanwa. Baada ya mazoezi, uhisi tofauti kubwa sana mwili na akilini. Uchovu hua upo, lakini ni uchovu mzuri unaoambatana na hisia ya kuridhika. Mwili uhisi mwepesi na mawazo yanakuwa tulivu zaidi. Mara nyingi baada ya mazoezi, napata usingizi mzuri na uwezo wa kuzingatia mambo yangu unaongezeka. Pia, hujihisi mwenye kujiamini zaidi kwa sababu najua nimefanya jambo zuri kwa afya yangu.

Timu ya mpira ninaofuatiria kwa karibu sana ni Manchester United. Tangu nilipokua mdogo. Timu hii imekua sehemu ya maisha yangu ya soka kwa sababu ya historia yake kubwa na namna ilivyokua ikicheza kwa moyo wa ushindani. Nilivutiwa situ na ushindi wao. Bali pia na roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Jambo lilo nifanya nijisikie kama kila mechi ni hadithi mpia inayojengwa uwanjani. Kitu kinachonifanya ni pende Manchester United ni urithi wake na wachazaji waliowai kuivaa jezi yake. Majina kama Sir Alex Ferguson ambaye alikua meneja ama kocha, Ryan Giggs, Paul Scorses na Wayne Rooney nina wakilisha enzi za mafanikio na nitamu ya hali ya juu bila kumsahau Cristiano Ronaldo. Kuangalia klabu ikiwa imejengwa juu ya misingi ya vipaji vya vijana kupitia akadamia yake inanifanya niyeshimu fasafa yao ya kuekeza katika kizazi kijacho cha wachezaji. Kila ninapotazama mechi zao, huisi mchanganyiko wa isia, furaha wanaposhinda na uzuni wanapopoteza. Kuna nyakati timu imepitia changamoto, lakini hilo alijawai kunifanya niachane nayo. Padala yake, nimeongeza waminifu wangu kama shabiki, kua sababu soka sikuhusu kushangilia ushindi tu. Bali pia kusimama na timu yako wakati mambo haya endi vizuri. Isia hii, unifanya nijisikie kama sehemu ya familia kubwa ya mashabiki duniani pote. Pia napenda mazingira ya mashabiki wa Manchester United. Mashabiki wao najulikana kwa kuwa na sauti, shauku na matumaini makubwa kila msimu unapowanza. Kujadili mechi, mchezaji wapia hau mbinu za kocha na mashabiki wengine unifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wengi hata kama atujuani binafsi. Old Trafford, marufu kama The Theatre of Dreams, ni uwanja unaobeba ndoto na historia nyingi. Na kila mchezo unaochezwa hapo, unamana ya kipeke. Kwa ujumla, kufuatilia Manchester United ni zaidi ya burudani kwangu. Sehemu ya utambulisho wangu kama shabiki wasoka, chanzo cha mazungumzo, na njia kujifunza kuhusu uvumilivu, matumaini na mshikamano. Kila msimu mpia uleta matarajio mapia, na hilo ndilo linalofanya ni endele kufuatilia timu hii kwa shauku kubwa.